Napenda wanyama wa aina kadhaa, lakini zaidi napenda wale wanyama wa kawaida na wakaribu na maisha ya kila siku. Hasa wale ni naweza kuelewa tabia zao na kuishi nao bila hofu. Mapenzi yangu kwa wanyama ya metokana na uzoefu, mazingira na namna wanavyo changia maisha ya binadamu. Wa kwanza, nadhani na mpenda mbwa sana. Mbwa ni wanyama wa uaminifu sana. Wanajua kumlinda mtu, wanahisi hisia za binadamu na wanakua marafiki wazuri wa familia Napenda mbwa kwa sababu wanacheza, wanapenda watu na wanakukaribisha kila unapofika nyumbani. Mbwa hunifanya ni jisike salama na pia hunipa furaha. Hasa nikiona wanacheza au wakinikimbilia kwa furaha. Pia napenda nampenda paka. Paka ni wanyama watulivu na wenye akili kwa njia yao. Ingawa hawapendi kelele nyingi au kubembelezwa sana na penda jinsi walivyo huru na wajanja. Paka ni pia pia ni wasafi na wanajua kujitunza. Kuwa napaka nyumbani hunifanya nijisike kuwa kuna utulivu fulani hasa wakati wamelala au wanacheza kimia kimia. Vile vile napenda wanyama wakufugwa kama ngo'mbe, mbuzi na kuku. Hawa ni wanyama muhimu sana hasa katika jamii za ki Afrika. Wanasaidia kwa chakula, kipato na hata heshima katika familia. Napenda wanyama hawa kwa sababu wanathamani ya moja kwa moja katika maisha ya kila siku. Kuwaona wakila wakikua na kuwahudumia hunipahisia ya uwajibikaji. Pia napenda wanyama waporini, ingawa kwa mbali. Kama vile tembo, twiga na pundamilia. Napenda kuwaona kwenye hifadhi au kwenye picha na vipindi vya runinga. Wanavutia sana na wanakumbusha uzuri wa asili. Hata hivyo, napendelea kuwaona wakiwa huru porini. Si karibu sana na makazi ya watu.

Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni hali ya wastani. Sio joto kali sana wala baridi kali sana. Napenda ile ambayo mwili unajisikia huru, unaweza kufanya kazi, kutembea na kupumzika bila usumbufu mwingi. Kwanza kabisa napenda hali ya hewa ya baridi kidogo yenye jua la wastani. Asubuhi inapokuwa baridi, kidogo na hewa safi ninajisikia mwenye nguvu na tayari kuanza siku. Hali kama hii, hunifanya nifurahi kuamka mapema kuoga bila shida na kuanza kazi yangu nikiwa na akili tulivu. Jua lisipokuwa kali sana, linafanya mazingira yawe mazuri na ya kupendeza. Pia, napenda hali ya hewa ambayo hewa inakuwa safi na yenye upepo mdogo. Upepo upepo wa kawaida, hunifanya nijisikie nafuu hasa mchana. Hupunguza joto na hunisaidia kuzingatia kazi bila kuchoka haraka. Pia, napenda hewa safi kwa sababu hunifanya nipumue vizuri na nijisikie mwenye afya. Vile vile, napenda hali ya hewa baada ya mvua nyepesi. Ardhi inapokuwa imeloeshwa, vumbi linapungua na mazingira yanakuwa ya kijani. Hali hi hunipa amani ya moyo na hunifanya njisikie karibu na asili. Pia, harufu ya ardhi baada ya mvua hunipa hisia nzuri na kumbukumbu za utoto. Siipendi sana joto kali kwa sababu hunifanya nichoke haraka, nitoke jasho nyingi na wakati mwingine nisihisi kufanya kazi. Baridi kali sana hunifanya nijisikie mzito na wakati mwingine hufanya kazi au kuamka asubuhi kukuwa ngumu. Kwa ujumla, hali ya hewa ninayo ipenda ni ile inayoruhusu maisha ya kawaida yaendele kwa urahisi. Kama kufanya kazi, kusafiri, kupumzika na kushirikiana na watu bila usumbufu. Hali ya hewa ya wastani hunifanya nijisikia mwenye furaha, utulivu na nguvu ya kuendelea na shuguli za kila siku.

Ndiyo, nawafahamu majirani wangu, na kwangu hile ni jambo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kujuana na majirani kuna saidia kujenga amani, usalama na mshikamano katika mtaa. Kwanza kabisa, nawafahamu kwa majina na nyuso. Tunapokutana asubui au jioni, tunasalimiana na kuulizana hali. Salamu hizi ndogo, ndizo hujenga uhusiano mzuri, kwa sababu zinaonyesha heshma na kujali. Hata kama hatuzungumzi sana kila siku, kujua kwamba tunajuana unifanya nisikie salama. Pili, kuna baadhi ya majirani ninawafahamu zaidi kwa sababu tunasaidiana. Wakati mwingine tunasaidiana kwa mambo madogo kama kuchunguziana nyumba, kukopesha vitu vya nyumbani, au kushirikiana habari muhimu. Hii unifanya nijue kuwa ukiwa natatizo, kuna mtu wakaribu ninaweza kumtegemea. Tatu, kujuana na majirani hunisaidia kuelewa mazingira yangu. Najua nani anaishi wapi ni wakati gani ni salama zaidi kutoka au kurudi nyumbani na mambo gani ya napaswa kuepukwa. Hii ni muhimu sana kwa usalama binafsi na wajamii. Pia, napenda kuwa na heshima kwa mipaka. Si lazima nijue kila kitu kuhusu maisha ya majirani wangu. Kinachoni tosha ni kujuana, kuheshimiana na kuhishi kwa amani. Heshima hii husaidia kuhepuka migogoro isiyo ya lazima. Kwa ujumla, kujuana na majirani hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii, sii mtupeke yake mahusiano mazuri na majirani huleta utulivu wa moyo, usalama na mazingira mazuri ya kuishi Ndiyo maana na jitahidi kudumisha uhusiano mzuri na okadri inavyo ezekana.

Jukumu ni nalolipenda zaidi kazi nini kushugulikia watu na kusaidia kutatua matatizo yao. Mimi hupata kuridhika sana ni napohisi kwa kazi yangu inamaana na mchango wa moja kwa moja kwa wengine. Situ kufanya kazi kwa ajili ya mshahara. Kwanza kabisa, napenda jukumu la kushirikiana na watu. Iwe ni wateja, wenzangu wa kazi au wa kubwa wangu. Ninapo zungumza na mtu kumsikiliza na kuelewa anachohitaji ni najisikia ni mefanya jambo muhimu Hata tatizo ikiwa ni dogo kumsaidia mtu kulitatua hunipafuraha na hunifanya ni jione ni na thamani kazini vile vile napenda jukumu la kupanga na kuandaa kazi Ninapo panga kazi yangu vizuri kua ndika orodha ya mambo ya kufanya au kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa mpangilio ni najisikia mtu livu na mwenye uthibiti Jukumu hili hunisaidia pia kuepuka makosa ya kufanya kazi kwa ufanisi mzaidi. Napenda kuona kazi inaanza polepole na kuisha vizuri. Pia napenda jukumu la kujifunza na kuboresha ujuzi wangu. Kila kazi inachanga moto zake na ninapopewa jukumu jipya au kazi inayo hitaji kufikiria zaidi na hisi nimekua. Jukumu la kujifunza hunifanya nijisikie ninaendelea mbele kimaisha na kita aluma badala ya kukaa sehemu moja. Vile vile napenda jukumu la kufanya kazi kama timu. Kushirikiana na wengine, kushauriana na kusaidiana hunifanya nijisikie sehemu ya kitu kikubwa. Ninapofanya kazi zinatimu nzuri, kazi huwa rahisi na hata changamoto zinakuwa nyepesi. Jukumu hili hunifundisha uvumilivu, heshima na mawasiliano mazuri.

Kwa upande wangu, napendelea baridi kuliko joto, lakini baridi ya wastani, si baridi kali sana. Sababu kuu ni kwamba baridi hunifanya nijisikie mtulivu, mwenye nguvu, na mwenye uwezo wakufanya mambo mengi bila kuchoka haraka. Wakati hali ya hewa ni baridi kidogo, mwili wangu huwa haufanyi kazi kwa shida, naweza kufanya kazi, kutembea, au kukaa ni kifikiria bila kutoka jasho sana. Pia usingizi wangu huwa mzuri zaidi wakati wa baridi. Kwa sababu mwili unajisikia umetulia. Baridi hunisaidia kuzingatia kazi na mawazo yangu vizuri. Napenda pia baridi kwa sababu inanifanya nijipange vizuri. Navaa nguo za kujisitiri na kunywa chai au kahawa moto na kukaa mahali tulivu. Hii hunipa hisia ya faraja na usalama. Baridi huleta hali ya utulivu, hasa jioni au usiku. Kwa upande mwingine, joto kali hunichosha haraka. Wakati jua ni kali sana, najikuta ni mechoka, ni nakiu, mara kwa mara, na wakati mwingine sina hamu ya kufanya kazi. Joto kali pia linaweza kufanya mtu akasirike au akose usingizi mzuri usiku. Hata hivyo, sipendi baridi kali kupita kiasipia. Kwa sababu inaweza kufanya kuamka asubuhi, kuwa kugumu na wakati mwingine kusababisha mafua. Ndiyo maana napenda hali ya kati, baridi ya kawaida ambayo inajua kidogo na mchana na hewa safi. Kwa ujumla, napendelea baridi kwa sababu hunipa ujulivu, hunipa faraja na uwezo wakuendelea na shughuli za kila siku bila usumbufu mkubwa.

Naam, napendelea zaidi suruali kuliko sketi na hii inatokana na sababu za faraja, urahisi na aina maisha ninayoishi kila siku. Kwanza kabisa, suruali hunipa uruhusu wakusongea. Inaweza kutembea, kukaa, kuinama na kufanya kazi bila wasiwasi. Kama ninaenda kazini, kusafiri au kufanya shuguli za nje, suruali hunifanya nijisikie salama na huru zaidi. Sihitaji kuwa makini sana na jinsi ninavyokaa au kusimama Pili, suruali ni rahisi kuendana na hali ya hewa Wakati kuna baridi, suruali hunilinda vizuri zaidi Pia, wakati kuna upepo au mvua kidogo, suruali ni ya vitendo zaidi Hii inanisaidia kuendelea na shugulizangu bila usumbufu Tatu, napenda suruali kwa sababu ni rahisi kuzipanga na nguo zingine na weza kufua surwali na shati au suweta na bado nionekane niposawa kwa mazingira tofauti Pia hakuna aina nyingi za surwali, za kazi, za kawaida na za matembezi Kwa hiyo ni rahisi kuchagua kulingana na siku Hata hivyo, si kwamba sipendi sketi kabisa Siketi pia zinanafasi yake, hasa kwa hafla maalum au wakati wakupumzika Siketi zinaweza kuwa nzuri, nadhifu na zenye mvuto Hasa katika mazingira rasmi au sherehe Lakini kwa maisha ya kila siku, bado na hisi surwali zina nifaa zaidi.

Kwenye kazi yangu, kuna stadi kadhaa za muhimu sana, na ambazo hunisaidia kufanya kazi vizuri, kushirikiana na wengine, na kufikia malengo ya kazi. Stadi hizi si za kitaaluma tu, bali pia ni za maisha ya kila siku kazini. Stadi ya mawasiliano ni muhimu sana, najitahidi kuzungumza kwa heshima, kusikiliza kwa makini, na kueleza mawazo yangu kwa njia rahisi na inayo eleweka. Mawasiliano mazuri husaidia kuepuka migogoro, makosa na kuchanyanganyikiwa na kazi Pia hunisaidia kufanya kazi vizuri na wenzangu na kuwahudumia wateja kwa njia nzuri. Pili, stadi ya kupanga na kusimama kwa muda ni muhimu, ninapanga kazi yangu vizuri na kujua ni nini cha kufanya kwanza kazi inakua rahisi. Hii hunisaidia kukamilisha majukumu kwa wakati kupunguza msongo wa mawazo na kufanya kazi kwa ufanisi bila kupanga muda, kazi inaweza kuwa nyingi na ya kuchosha. Vile vile, stadi ya kufanya kazi kwa timu ni muhimu sana. Kwenye kazi, mara nyingi hatufanyi peke yetu. Ninajitahidi kushirikiana na wengine, kuheshimu maoni yao na kusaidiana pale inapo hitajika. Kufanya kazi kwa timu, hunifanya nijifunze kutoka kwa wengine na pia kuchangia ujuzi wangu. Nne, stadi ya kutatua matatizo ni muhimu. Kila kazi ina changamoto yake na kila siku huenda kama tulivyopanga Si kila siku kitu huenda na tulivyopanga Najifunza kukaa mtulivu, kufikiria kwa makini na kutafuta sulihisho baada ya kulaumu Hii hunisaidia kuendelea mbele hata wakati mambo inakua magumu vile vile kuna stadi ya kujifunza haraka na kubadilika dunia ya kazi hubadilika mara kwa mara na teknolojia au taratibu mpya huja kuwa tayari kujifunza mambo mapya hunifanya nionekane mwenye thamani, kazini na hunisaidia kukua kitaaluma. Kwa ujumla, stadi muhimu kwenye kazi yangu ni mawasiliano mazuri, usimamizi wa muda, kazi ya timu, kutatua matatizo na utayari wa kujifunza. Stadi hizi hunisaidia tu sio kazini, bali pia katika maisha ya kila siku kama mtu mzima anayejitahidi kujijenga.

Kwa kweli, sipendi kuenda sinema mara kwa mara, lakini mara nyingine huenda mara chache tu kwa kumuaka, kulingana na fulamu zinazo vutia au tukio maalum. Kwa angu, kuenda sinema si jambo la kila siku, lakini ni burudani ya kipekee ni nayo thamini sana ni napopata nafasi. Kwanza kabisa, napenda sinema kwa sababu inanikimbiza kutoka maisha ya kila siku. Wakati niko sinema na sahau kazi, masuala ya kifamilia au shida ndogondogo. Ninaingia katika hadithi ya filamu ni kifurahia hadithi, sauti na picha Hii hunisaidia kupumzika kiakili na kuhisi furaha Pili, napenda kuenda sinema mara filamu filani zinazuvutia zinapochapishwa Kwa mfano, kama kuna filamu ya vichekesho, uhusiano au hata filamu ya kimaumbile kuenda moja kwa moja au mbili kwa mwizi kwa ratba inaruhusu Wakati mwingine, nagojea kwa wiki kadhaa mpaka nione filamu gani inafaa kuangaliwa na rafiki au familia vile vile, mara nyingine huenda kwa marafiki au familia sinema ni burudani nzuri ya pamoja Kwa sababu hujirudisha furaha kuongea baada ya filamu na kufrahia wingi wahisia kwa pamoja Napenda sinema pia kwa sababu husaidia kuimarisha uhusiano wa kijamii situ kwa kuangalia filamu peke yangu Hata hivyo, sipendi kuenda cinema kila wiki kwa sababu ya garama na muda. Pia, wakati mwingine nashindwa kupata na fasi nzuri au filamu nigali sana. Kwa hivyo, mimi napanga kwa makini wakati wa kuenda cinema ili uweze kano uwebora zaidi. Kwa ujumla napenda kuenda sinema marachache lakini kwa ubora Napenda wakati wa filamu, mazingira ya sinema na furaha ya kuona hadithi zikichukuliwa mbele yangu sinema kwangu si burudani tu bali ninjia kupumzika na kufrahia maisha na kushirikiana na wengine.

Kwanza kabisa, ninajitahidi kupunguza shughuli za kazi au simu angalao saa moja kabla ya kulala. Hii ni muhimu kwa sababu mwili na akili zinahitaji kupomzika. Kama nitamaliza kazi ya hadi siku sana na pata usingizi usio na utulivu. Kwa hivyo, napanga muda wangu ili kulala kwa wakati mzuri, kawaida kuanzia saa mne usiku hadi nchana. Baada ya hapo, huoga na kujiandaa kwa usafi binafsi. Usafi wa mwili ni muhimu sana kwangu. Hii ni pamoja na kuoga ili kuondoa uchafu na jasho wa siku kupiga mswaki na kutumia dawa ya meno kupaka mafuta kidogo ili ngozi isiwekavu Hii hatua hunisaidia kudumisha mwili safi na kuondo uchovu kidogo na hufanya usingizi uwebora zaidi Baada ya kuoga, mimi huanda nguo za kulala Napenda nguo zenye faraja, zisizo na msongamano au nguo za nzito sana. Hii husaidia mwili kupumzika vizuri Kisha, mimi hupanga kidogo kipindi cha kupumzika akili. Hii inaweza kuwa kusoma kitabu kidogo, labda hadithi au kitu cha kufundisha, kusikiliza muziki tulivu au radio ya utulivu, kutafakari kuhusu siku ya leo, mawazo mazuri na mabaya na kupanga kidogo kesho. Hii husaidia akili kutuliza mawazo na kuondoa msongo wa mawazo ambayo ni muhimu sana kabla ya kulala. Mara nyingine, mimi huandika au kueka kumbu kumbu ya mawazo. Nikiona kuna mawazo yanayoingilia, ninayaandika kwenye karatasi au simu. Hii hunisaidia kuondoa mzigo kichwani na kuingia usingizini bila huzuni au wasiwasi wa mambo mingi. Pia, hujaribu kula kitu kidogo ikiwa niko njaa. Sii chakula kikubwa, labda mkate mdogo, ndizi au kikombe cha chai. Chakula kidogo kinanisaidia usiku kuingia usingizini bila njaa au tumbo lisilo na furaha. Hatimaye, mimi huweka mazingira ya kulala kuwa tulivu kama vile kufunga taa kubwa na kuacha mwanga mdogo, kufanya chumba kuwa safi na hewasafi Mara nyingi nikifungua, kidogo dirisha, kutafuta nafasi tulivu bila kelele za nje Naam kisha napumzika nikijua siku iliyoisha vizuri, mwili na akili zikotayari kesho usingizi muhimu kwangu, sio tu kupumzika mwili bali pia kiakili, hisia na afya wa moyo.

Kwanza kabisa ni napo kutana na tatizo kazini sihisi hofu au kujaribu kulificha. Na hafahamu kuwa tatizo ni sehemu ya kazi na kila tatizo linasuluhisho. Hivyo, hatua ya kwanza ni kubaki mtulivu na kuchambua tatizo. Na fikiria, tatizo ni nini ni hasa, kinahusiana na nani, ni nini kinachosababisha tatizo hilo, kujua ukweli kabla ya kuchukua hatua ni muhimu sana. Kwanza kabisa ni kutambua chanzo, ninajaribu kuelewa tatizo kwa undani, kwa mfano, jee, tatizo lile ni laki ufundi, kama mashine kufeli au data kuwasisa hihi, jee, tatizo ni laki binafsi, kama migogoro kati ya wafanyikazi, jee, tatizo ni larasilimali, kama ukosefu wa muda, vifaa au fedha. Kwa hatua hii, ni nakusanya taarifa zote muhimu na kuepuka kuhakikisha tu hoja za hisia. Hii husaidia tatizo kushugulika kwa ufasaha. Pili ni kuzungumza na wahusika. Kama tatizo linahusisha watu kama wateja au wenzangu, ninaona ni muhimu kuzungumza kwa heshima. Nawauliza maswali ya wazi ili kuelewa hisia zao na mahitaji yao. Hii husaidia kueka uhusiano mzuri kuepuka migogoro isiyo ya lazima kupata maelezo kuhusu tatizo. Kwa mfano kama kuna migogoro ya timu nasikiliza kila upande kabla ya kutoa maamuzi Hii ufanya kila kitu rahisi na kufanya kila mtu ahisi anasikilizwa na kuthaminiwa Tatu ni kutafakari suluhisho Baada ya kuelewa tatizo na chanzo chake inatengeneza mambo kadhaa za suluhisho siharakishi kuamua suluhisho moja tu bali kuzingatia matokeo Kwa mfano, nitachagua suluhisho ambalo linashugulikia tatizo maramoja na pia linasaidia kuzuia tatizo kama hilo kutokea tena. Nitaangalia faida na hasara za kila suluhisho, muda unao hitajika na raslimali zinazo hitajika. Nne, nitachukua hatua. Ninapokuwa na suluhisho lililo chaguliwa, ninaanza kuchukuwa hatua pole pole, lakini kwa udhabiti. Kwa mfano, wausisha usika hili wawe na sehemu ya sulihisho, kueka ratba ya hatua ya utekelezaji, kufuatilia maendeleo ya suluhisho, mambo haya yote yanasaidia kuhakikisha kuwa tatizo halikui na kusababisha matatizo mengine.

Kwa kawaida natumia njia ya usafiri inayofaa na kurahisi kulingana na hali ya kazi na muda wangu, na mara nyingi ni mchanganyiko wa njia kadhaa Kwa sababu mimi ni mkenya wa kawaida wa miaka 24 sipendi kutumia njia gumu sana na gharama kubwa Lakini napendelea njia zinazoongeza urahisi na kunisaidia kufika salama kazini Mimi hutembea kwa miguu na hiyo ni mojawapo ya njia ninazozipendelea Wakati ofisi au mahali pa kwenda uko karibu na nyumba, mimi huenda na miguu. Kutembea kunanisaidia kupumzika kwa akili, kuimarisha afya na kuanza siku kwa nguvu. Pia, ni bure kabisa, hakuna gharama za usafiri na ni njia nzuri ya kuondoa msongo wa mawazo kabla kuanza kazi. Pili, napenda kutumia matatu au bodaboda pale ninapokuwa na haraka au mahali ni mbali kidogo. Matatu ninjia rahisi na ya haraka kufika kazini hasa asubui za mapema. Napenda matatu kwa sababu yanafika karibu na kila sehemu Lakini pia napaswa kuwa makini na usalama kwani mara nyingi kuna msongamano boda boda ni kwa haraka zaidi hasa pale barabara ziko fupi au zenye foleni nyingi, hata hivyo hujumuisha hatari kidogo kwa hivyo ninatumia kwa tahadhari sana vile vile mara nyingine daladala inatumika, hasa pale safari ni ndefu au ninapokua nataka gharama kidogo daladala hutoa nafasi ya kukaa na kupumzika kidogo Napenda daladala pia kwa sababu unahusiana na watu wengi Hivyo kuna nafasi ya kuona kitu tofauti au kuzungumza na wengine kwa heshima Kwa upande mwingine, sipendi kutumia usafiri wa gharama kubwa kama taksi mara kwa mara, isipokuwa kwa dharura au tukio maalum. Taksi ni rahisi lakini ni ghali kwa matumizi ya kila siku, hivyo ninajaribu kutumia njia zingine za kawaida kwa.

Ndio, ninatumia mfumo wa usalamu wa vidole, hasa kwenye simu yangu kwenye kabadhi ya vifaa vya kazi. Kwa kweli, nimejifunza kuwa njia rahisi, salama na ya haraka ya kulinda tarifa zangu binafsi. Mfumo wa vidole ni rahisi kutumia. Sitaki kuandika maneno magumu ya siri kila mara, na wakati mwingine maneno hayo magumu huwezi kuyakumbuka haraka. Kwa vidole vyangu, inaweza kufungua simu, kompyuta ndogo au baadhi ya programu muhimu kwa sekunde chache tu. Hii inanisaidia sana pale ninapokuwa na shughuli nyingi au nataka kwa haraka kufikia kitu vile vile mfumo wa vidole ni salama zaidi kuliko maneno ya siri watu hawawezi kutumia vidole vyangu na mimi ni wakipekee Hii inanifanya nijisike salama na kuwamini kwa taarifa zangu binafsi Hazitaguswa na wengine bila ruhusa yangu mbali na hayo ni rahisi kudumisha Si kama maneno ya siri ambayo unaweza kusahau vidole havisahau Hata kama ninafanya kazi nyingi au kutumia vifaa tofauti Mfumo huu hunisaidia kufungua maramoja bila usumbufu Hata hivyo napendelea kutumia mfumo wa vidole pamoja na maneno ya siri hasaa kwenye vifaa vya kazi ambavyo ni muhimu sana Hii ni kwa sababu mara nyingine mfumo wa kidole unaweza kushindwa pale vidole vinavyokuwa na unyevu, mafuta au uchafu kidogo kutumia mchanganyiko kuna hakikisha usalama wa juu zaidi.

Ninapo kutana na shughuli ya dharura najua kuwa sio wakati wa kuogopa au kupaniki. Na fahamu kuwa dharura ni jambo la kawaida kazini na ni sehemu ya kazi. Hatua ya kwanza ni kubaki mtulivu na kuamua kipaumbele. Kujisahau au kuhisi msongo wa mawazo haraka kuna haribu ufanisi. Hivyo na jitahidi kuanza na kutuliza akili yangu. Cha kwanza kabisa ni kutambua dharura. Lazima ni fahamu ni nini hasaa kinacho jitokeza. Shughuli za dharura zinaweza kwa tofauti. Tatizo la kiufundi, kama mashine kuharibika au programu kushindwa. Tatizo la kibinadamu, kama mtu kuumia au mgogoro iisiyo tarajiwa. Tatizo la mazingira, kama maji kujaa au moto kuanza. Kutambua aina ya dharura kuna saidia kuamua hatua ya kwanza inayofaa na kuepuka kuchukua hatua zisizofaa. Pili ni kuchukua hatua haraka lakini kwa tahathari. Baada ya kutambua dharura, inachukua hatua haraka. Hii ni pamoja na kutafuta suluhisho la haraka ili kuzuia madhara zaidi, kuwa julisha watu muhimu kama wakubwa wa kazi au wahusika ili wawe tayari kusaidia, kuhakikisha usalama wa watu wote waliopo, hasa pale dharura ni hatari kwa mwili. Kwa dharura ndogo, kama tatizo la ofisi au mashine kuharibika, mimi huanza kusuluhisha tatizo haraka ili kazi iendele bila kusumbuka sana. Vile vile kuzingatia usalama. Kila hatua ya dharura lazima izingatie usalama wa kila mtu. Kwa mfano, usalama wa mwili wa wafanyikazi na wateja. Kutumia vifaa vya kinga kama glavu, helmeti, vile vile inapohitajika. Kuhakikisha, hakuna mtu anayeweza kuumia kwa sababu ya hatua hizi tunazo chukua hatua ya nne ni kwamba kuwashirikisha wenzangu shughuli ya dharura mara nyingi haiwezi kufanikishwa peke yangu ninashirikiana na wenzangu, tukipanga kila mtu awe na jukumu lake ili dharura iendelee kutatuliwa kwa ufanisi ushirikiano huu pia hufanya kila mtu ajisikie sehemu ya suluhisho na kuondoa mzigo kwa mtu mmoja Pia kutafakari na kujifunza. Baada dharura kutatuliwa napanga muda kidogo kutafakari nini kilifanikisha na nini kingefanywa tofauti. Hii husaidia kuboresha utaratibu wa kazi wa dharura nyingine zinazoweza kutokea. Kufanya hivyo kuna nisaidia kukua kitaaluma na kuimarisha ujuzi wa dharura. Naam.

Ndiyo, napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa lakini si kwa sherehe kubwa sana kila mwaka kwa kweli siku ya kuzaliwa kwangu ni siku ya furaha na ya kutafakari, situ kupata zawadi au chakula. Napenda kuanza siku yangu kwa kujipatia muda wa amani. Mara nyingi asubui ya siku yangu kuzaliwa huamka mapema kidogo nikijisalimia na kuanza kutafakari mwaka uliopita. Kila jambo nililofanikiwa na changamoto nilizopitia. Hii hunisaidia kuanza siku kwa mtazamo mzuri na furaha ya ndani. Vile vile napenda kushirikiana na familia na marafiki wa karibu. Hii ni sehemu ya muhimu sana. Kwa sababu siku ya kuzaliwa ni wakati wa kuonyesha upendo na kushirikiana furaha. Tunaweza kula chakula pamoja, kuzungumza, kucheka na kushirikiana kumbukumbu mzuri. Wakati mwingine napenda zawadi ndogo ndogo kutoka kwao Sio kwa thamani kubwa bali zawadi yenye maana na upendo vile vile napenda kufanya kitu cha kufrahisha siku hiyo Hii inaweza kuwa kutembelea sehemu fulani kuenda kwenye pikniki au kuona sinema nikiwa na marafi ninaona ni muhimu kufanya kitu ambacho kinanifanya nijisikie tofauti na siku za kawaida Hii hutoa hisia ya kumthamini mwili na akili yangu Pia napenda kuchukua muda kidogo kujipongeza mwenyewe najiambia maneno mazuri kama umefanikisha mambo mingi sasa ni wakati wa kufurahia. Hii ni njia ya kujijenga kiakili na kukuza morali yangu binafsi. Kwa jioni mara nyingine napenda kula chakula nilichopenda sana. Labda chakula cha nyumbani kilicho andaliwa vizuri au kuenda na marafiki kwenye sehemu tulivu. Hii hunipa furaha ya kifamilia na kijamii kwa wakati mmoja. Kwa ujumla, kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa ni mchanganyiko wa kutafakari, kushirikiana na wapendwa, kufanya kitu cha kufurahisha na kujipongeza mwenyewe. Siku hiyo, hunifanya nijisikie kuwa muhimu, furaha na tayari kukabiliana na mwaka mpya wa maisha nikiwa na nguvu na matumaini.

Kwa siku ya leo, nina wazo la kufanya kitu kidogo cha maana ambacho kitanifanya nijisikie vizuri na pia kusaidia wengine. Wazo hili linahusiana na mchanganyiko wa kujijali binafsi na kusaidia jamii. Kwa sababu najua furaha ya kweli, huanzia pale unapoweza kuboresha maisha yako ya wengine kwa kiasi kidogo. Kwanza, nadhani kuchukua muda kidogo asubuhi kufikiria malengo ya siku yangu ni wazo nzuri. Badala ya kuanzi kuanza kazi bila mpangilio, nitaandika orotha ya mambo muhimu zaidi ya kufanya leo. Hii itanisaidia kuepuka kuchaganyikiwa na kufanya kazi kwa utulivu. Huku nikihakikisha nimepata muda wa kupumzika kidogo pia. Hii ni wazo rahisi lakini lina faida kubwa. Linanisaidia kusonga mbele kwa utulivu na ufanisi. Bali na hayo, nadhani kusaidia mtu mmoja leo ni wazo nzuri. Hii inaweza kuwa jambo ndogo kama kumsaidia jirani kubeba kitu kutoa neno nzuri kwa mfanyikazi mwenzangu au kusaidia mtoto mdogo kuelewa somo fulani. Hii hufanya siku yangu kuwa na maana zaidi na kunifanya nijisikie furaha ya kweli kwa sababu msaada mdogo unaweza kubadilisha maisha ya mtu kwa siku hiyo. Tatu, nadhani kuchukua muda kidogo kujitunza ni wazo zuri leo. Hii naweza kuwa kunywa chai tulivu huku ni kisoma kitabu kidogo, kutembea kwa miguu kidogo nje au kufanya mazoezi ya mwili. Hii husaidia kupumzika akili na mwili na kunifanya nijisikie tayari kukabiliana na changamoto za kazi au maisha ya kila siku. Nne, nadhani nitachukua mda kidogo kujitunza kujitunza na kufikiria jambo dogo la kujifunza leo. Hii inaweza kuwa kuangalia makala, kufuata video vya somo jipya au kujaribu mbinu mpya ya kazi. Kufanya hivyo kuna nisaidia kukua kitaaluma na kuwa na ujuzi zaidi na siku yangu inakuwa ya mafanikio kama kidogo. Kwa kifupi, wazo langu zuri la za leo ni kupanga siku kwa utulivu, kusaidia mtu mmoja, kujitunza na kujifunza kitu kipya.

Kwa kawaida, kusubiri kwenye mstari hunifanya nijisikie mchanganyiko wahisia, kulingana na muda sababu ya kusubiri na hali ya watu waliopo karibu. Kwanza kabisa, mara nyingi husababisha uvumilivu kujaribiwa. Wakati mstari ni mrefu au muda unasogea polepole, ninahisi kidogo kuchoshwa au kasirika. Lakini najua kuwa kuchoshwa au kasirika, haitaongeza kasi. Hivyo ninajaribu kubaki mtulivu na kukubali kuwa lazima ni subiri. Hii unisaidia kuthibiti hisia zangu na kushikilia subira Pili, kusubiri kwenye mstari kunanisaidia kuchunguza watu wengine na mazingira Ninaona ni furusa ya kuangalia tabia za watu, jinsi wanavyo simama na jinsi wanavyo wasiliana Hii ufanya muda usifurahie kuwa bure, bali fanya uangalizi wa kijamii na kujifunza kidogo vile vile, mara nyingine napenda kuchukua muda wakufanya kitu kidogo kama kusoma simu, kusoma kitabu kidogo au kuandika mawazo yangu. Hii husaidia muda kupita haraka na kunifanya nijiskie bora zaidi kiakili badala ya kukasirika kwa foleni. Mbali na hayo, wakati mwingine kusubiri kwenye mstari, ufanya nijisikie kushindwa kuthibiti muda wangu ikiwa nimechelewa au ninashughuli nyingine. Lakini najifunza kubadilisha mtazamo Badala ya kuona kusubiri kama hasara Ninaona ni muda wa kupumzika kidogo, kutafakari au kujiandaa kwa kile ni nachokihitaji.

Ndio, napenda kuimba, lakini sio kwa kiwango cha kita alamu. Kuimba kwangu ni kitu cha kawaida, cha kujifraisha, na cha kujifanya ni jisikie huru. Si lazima niwe na sautikali sana au nijue mbinu za kuimba vizuri. Muhimu ni furaha ni nayo pata. Maranyingi, naimba ni kiwa peke yangu. Hasa nyumbani au ni kiwa nafanya kazi ndogo ndogo kama kusafisha au kupika. Kuimba wakati huo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya kazi ionekane kuwa nyepesi. Wakati mwingine, hata nikiimba vibaya kidogo, bado najisikia vizuri kwa sababu hakuna anaye nisikiliza. Pia, napenda kuimba nikisikiza wimbo ni naoupenda. Nikisikiza muziki kwenye radio au simu, hujikuta nikiimba pamoja na wimbo bila kufikiria sana. Hii hunifanya ni jisikie hai na mwenye furaha Hasa kama wimbo unagusa au unanirudisha kumbukumbu fulani Hata hivyo, siimbi sana mbele ya watu mbele ya marafiki wa karibu au familia naweza kuimba kidogo kwa utani au furaha Lakini si mtu wa kusimama jukwani Kuimba kwangu ni zaidi ya kujieleza mwenyewe, si kushindana kwa wengine.

Kwa kawaida, ni na kunywa maji mara kadhaa kwa siku, lakini mimi hujaribu kufanya hivyo kwa uwiano mzuri kuingiliana na shughuli zangu, hali ya hewa na mahitaji ya mwili wangu. Kwa kweli, kunywa maji siyo tu kukosa kiu bali ni njia kujilinda kiakili na kiafya, kwa sababu mwili unapokea maji ya kutosha na unafanya kazi vizuri zaidi. Kwanza kabisa, asubui na punguza au kunywa kidogo maji mara tu nikiamka. Kwa mfano, kikombe kidogo cha maji, hii hunisaidia kuamsha mwili na viungo baada ya usingizi wa usiku. Baada ya hapo, napanga kunya maji kwa vipindi vidogo vidogo ili mwili usikose unyevu. Pili, wakati wa kazi, ninajaribu kunya maji angalau mara bili au tatu kwa kila saa mbili. Hii ni kwa sababu mara nyingi nimesahau kunya maji kutokana na shuguli nyingi na kunywa kidogo kidogo husaidia kuzingatia mguvu za akili na mwili. Kwa mfano, nikinywa maji mara kwa mara na jisikia nimechajiwa. Akili yangu inafanya kazi wizuri na ngozi yangu inabaki safi kidogo. Vile vile, wakati wa jioni napena kunywa maji kabla ya chakula cha jioni na pia kidogo baada ya chakula. Hii husaidia kumengenya chakula wizuri na kuondoa harufumbaya au kichefuchefu kidogo kinapotokea. Mbali na hayo, mara nyingine ninakunywa pia chai au kahawa, lakini si kwa wingi. Hizi hutoa hisia za faraja na kuchangia maji mwilini lakini napendelea maji ya kawaida zaidi kwa afya yangu Kwa ujumla napanga kunya maji angalau vikombe 6 adi nane kwa usiku kwa vipindi vidogo vidogo ili mwili ubaki na unyevu akili iwe makini na afya yangu iwe nzuri Kwa kifupi kunywa maji maranyingi kidogo kidogo ninjia nzuri ya kujilinda na kufanya kila siku uwe na nguvu.

Nimejifunza kuwa subira ni nguvu kubwa maishani. Mara nyingi tunakutana na changamoto, watu wanaochelewa, au mambo hayaendi kama tulivyopanga. Awali ningeweza kukasirika au kusikitika sana, lakini maishani nimejifunza kuwa kubaki mtulivu na kuwa na subira, kunanisaidia kuwa na suluhisho vizuri na kufanya maamuzi bora. Hii hekima hunisaidia si tu kazini, bali pia katika mahusiano yangu ya kila siku. Vile vile, nimejifunza thamani ya uaminifu. Wakati unakua mwaminifu, wengine wanakuamini na maisha yanakuwa rahisi zaidi. Kila mara, kujaribu kudanganya au kuchukua njia fupi kunaleta matatizo zaidi. Hivyo, hekima hii inanikumbusha kuwa kila kitu kizuri huanza na uaminifu. Pia, kushirikiana na wengine na kusaidiana ni hekima nyingine kubwa sana maishani awali, ningejaribu kufanya kila kitu peke yangu Lakini, nimejifunza kuwa nguvu kubwa, kuna nguvu kubwa katika ushirikiano, kuwa tayari kushirikiana, kuelewa wengine na kusaidia pale inapohitajika kunanifanya nijisikie furaha na kunanisaidia kufanikisha mambo makubwa kuliko kama ningefanya peke yangu mbali na hayo, kuthamini muda ni hekima muhimu sana maishani nimejifunza kuwa muda, kuwa muda haujirudii Kila siku ni nafasi ya kufanya mambo mazuri, kujifunza kitu kipya au kuwa na furaha kutumia muda kwa njia isiyo na maana ni kupoteza thamani kubwa ya maisha Hivyo, ninajaribu kupanga kila siku vizuri na kutumia muda kwa hekima vile vile, kushukuru na kufurahia mambo madogo ni hekima nyingine muhimu. Awali, ningeangalia tu matatizo au mambu makubwa yasiyo kamilika Lakini sasa nimejifunza kuwa kuna furaha katika mambo madogo kama si kinywa cha jioni, kucheka na marafiki au kuona jua likizama kushukuru kunanifanya nijisikie na amani na furaha zaidi yote sita kumi ni kwamba kujijua na kujithamini ni hekima nyingine muhimu. Maishani nimejifunza kuwa kila mtu ana kasi yake, uwezo wake na muda wake kuangalia wengine kwa ukali au kujilinganisha kila mara kunasababisha huzuni na kuchosha akili Hivyo, kujithamini na kukubali mwenendo wangu kunanisaidia kuwa na amani na kuendelea kukua bila presha zisizo za lazima.

Mandhari niliyopenda zaidi ni jua likizama baharini. Nilipokuwa kando ya pwani, nikaona jua likipungua taratibu kuelekea usawa wa bahari, rangi za dhahabu, machungwa na nyekundu zikichanganyika na maji safi ya samawati. Zilifanya kila kitu kiwe tulivu na cha ajabu. Nilihisi amani ya kweli na akili yangu ilitulia. Wakati huo, hata mawazo yote ya kazi au shida za kila siku yalipungua na nilihisi kuwa sehemu ya kitu kikubwa na kizuri zaidi Pili, mandhari ya milima ya kijani na mtetemko wa mwito pia yamenishangaza sana Nilipokuwa nikitembea katika kijiji kilicho na mbali na jiji kuona milima ikipanda na kushuka kwa mpangilio mzuri na maji ya mto yakitiririka kwa utulivu Kulinifanya nijisikie nishati na furaha Mandhari kama haya yananifundisha kuheshimu uzuri wa asili na thamani ya mazingira vile vile nilipenda mandhari ya shamba la maua au bustani maua yenye rangi tofauti, harufu nzuri na nyuki wakichangamkia maua kilinifanya nijisikie furaha na kushukuru maisha Mandhari kama haya hunifanya niwe na amani ya kiakili na mara nyingi huwa nafikiria mawazo mazuri na mawazo ya ubunifu nikikaa pale muda mrefu mbali na hayo, mandhari ya jua la asubuhi likiangaza majengo ya jiji pia ni nzuri sana. Nilipokuwa nikisafiri asubuhi kuona jua likichomoza taratibu na kutoa mwanga wa adhabu wa dhahabu jua mji. Kulinifanya nijisikie kuwa kila siku ni nafasi mpya ya kuanza upya na kufanya vizuri zaidi. Mandhari ya asubuhi hunipa matumaini na nguvu ya kukabiliana na kila changamoto. Kwa kifupi, mandhari ninayopenda ni zile ambazo zinanifanya nijisikie amani, furaha na mshangao wa maisha.

Napenda mwandishi ambaye ananipeleka mbali kwenye hadithi Ananiambia mambo ya maisha, isia na changamoto kwa njia rahisi lakini yenye maana Kwa hiyo, mojo wa waandishi ninaowapenda ni Chinua Achebe Mwandishi wa kitabu cha Things Fall Apart sababu kuu ni kuwa Achebe anaandika kuhusu maisha ya kawaida ya watu wa kiAfrika mila utamaduni na changamoto za maisha Kitabu chake kinanifundisha mengi kuhusu historia, maadili na uhusiano wa kijamii, lakini pia kinaonyesha jinsi mtu anaweza kukabiliana na mabadiliko na changamoto. Napenda jinsi anavyotumia lugha rahisi kueleza mambo magumu. Vile vile, napenda mwandishi kama ngugi wa thiong'o. Anaandika kwa lugha rahisi yenye picha ya maisha ya kila siku na mara nyingi kuna funzo la kimaadili. Kitabu chake cha Weep Not Child kinanifundisha kuhusu thamani ya elimu, familia na kushirikiana katika jamii. Ninafurahia kwa kuwa ngugi anafanya hadithi kuwa halisi na ya karibu na maisha yetu hapa Kenya. Vile vile upande mwingine napenda mwandishi wa kimataifa kama Paul Colo, mwandishi wa The Alchemist. Sababu nampenda paulo ni kwa sababu anaandika kwa njia rahisi, lakini maneno yake yanasababisha kufikiria maisha, ndoto na mafanikio. Kitabu chake kinanifundisha kuwa kufuata ndoto zako na kushi kushikilia matumaini ni muhimu na changamoto ni fursa ya kujifunza.

Hili ni jambo muhimu sana. Ninapojihisi nahitaji msaada kazini, najua si kosa kuuliza au kutafuta msaada. Hii ni hekima niliyojifunza maishani. Kusogea mbele na kuomba msaada kunaboresha ufanisi na hakuumizi heshima. Badala ya kukimbilia matatizo peke yangu na kukasirika, najua ni bora kutafuta msaada mapema. Hatua ya kwanza ni kutambua tatizo kwa uwazi. Hii inamaanisha kujua ni nini haswa siwezi kufanya peke yangu, nisehemu gani inahitaji msaada, na ni lini tatizo limeanza na kuonekana. Kwa mfano, kama nina tatizo la kutumia programu ya kompyuta au kufanya ripoti ngumu, najua ni sehemu gani inahitaji mwongozo. Hii husaidia kuwasilisha tatizo kwa uwazi, pale ninapomwomba mtu msaada. Hatua inayofuata ni kuchagua mtu sahihi wa kuomba msaada. Si kila mtu kazini anaweza kusaidia. Hivyo napangilia ni nani ana ujuzi wa tatizo hili, ni nani anayeweza kunipa mwongozo kwa haraka, je mtu huyu atakuwa na muda wa kunisaidia sasa. Hili hufanya msaada nilioomba uwe wa haraka na wenye tija nasiyo kusababisha usumbufu kwa wengine au kusababisha kuchukua muda mrefu bila faida. Napomuomba mtu msaada ninasema kwa heshima na kwa wazi. Samahani, nina tatizo fulani na napenda mwongozo wako ili nifanye kazi hii vizuri. Unaweza kunisaidia. Kuomba msaada kwa heshima hufanya mtu ahisi kuthaminiwa na tayari kusaidia, na huondoa uoga au aibu inayeweza kuwa nayo. Hatua nyingine, mara msaada unapopewa, ninajitahidi kusikiliza kwa makini na kuelewa kila hatua, sio tu kufuata maagizo bila kufikiria. Bali pia ni kujifunza jinsi tatizo linavyotatuliwa, ili niliweza kushughulikia tatizo kama hili siku inayofuata. Hii hufanya msaada siyo tu kwa suluhisho la sasa, bali fursa ya kujifunza na kuimarisha ujuzi wangu. Kuthamini msaada. Baada ya kupata msaada, napenda kushukuru mtu aliyeweza kunisaidia. Hii ni kwa sababu msaada ni zawadi na kuthamini kufanya uhusiano kazi ni kuwa mzuri na mtu huyo atakuwa tayari kusaidia tena siku nyingine.

Sifurahii sana kuzungumza kuhusu siasa mara kwa mara, lakini pia sikimbii kabisa mada ya siasa. Hisia zangu kuhusu siasa ni za katikati. Kuna wakati naona ni muhimu kuzungumza, na kuna wakati naona ni bora kunyamaza na kusikiliza tu. Naona siasa ni jambo nyeti sana. Watu wengi wana hisia kali, mitazamo tofauti, na wakati mwingine mazungumzo ya siasa yanaweza kuharibu urafiki au kuleta mabishano makali. Kwa sababu hiyo, huwa makini sana ninapozungumza kuhusu siasa, hasaa nikiwa na marafiki, familia au kazini. Sipendi kuona watu wakigombana au kuchukiana kwa sababu ya tofauti za kisiasa. Vile vile, napenda kuzungumza kuhusu siasa ikiwa mazungumzo ni ya heshima na ya kujifunza, si ya kushindana au kulazimisha mawazo. Kama watu wanaweza zungumza kwa utulivu, wakisikilizana na wakisheshimiana, basi naweza kushiriki. Ninapenda kuelewa mitazamo ya wengine kwa sababu inanisaidia kufungua akili na kuona mambo kwa mtazamo mtofauti vile vile napendelea kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza kwenye maswala ya siasa kusikiliza hunipa nafasi ya kujifunza, kuelewa historia na kuona jinsi maamuzi ya kisiasa yanavyo athiri maisha ya kila siku ya watu Si lazima kila mara nitoe maoni yangu, hasaa kama naona mazungumzo yanaanza kuwa na hasira na mvutano Pia, naamini kuwa siasa zina nafasi yake sahihi. Kuna wakati wa siasa na kuna wakati wa kuzungumza mambo yanayojenga umoja, kama maendeleo, elimu, afya na maisha ya kila siku. Sipendi siasa ziingilie kila mazungumzo kwa sababu ni maisha ni mapana zaidi ya siasa peke yake.

Kwanza kabisa, ninapokuwa na wazo la kuanzisha mradi mpya, lazima niwe na ufahamu mzuri wa tatizo au hitaji linalokusudiwa. Hii inamaanisha kuuliza maswali kama yepi, mradi huu unalenga nini, ni nani wananufaika na mradi huu, tatizo gani linatatuliwa na mradi huu. Hii ni hatua muhimu kwa sababu kila mradi mzuri unaanza na kuelewa tatizo vizuri. Bila hili, mradi unaweza kushindwa hata kabla ya kuanza. Pili ni kupanga malengo na hatua Baada ya kuelewa tatizo, ninapanga malengo ya mradi na hatua na kuzifanyikisha kila jambo Hii ni pamoja na kuandika malengo ya muda mfupi na muda mrefu kueka kipaumbele cha kazi na zinazohitajika kwanza kuandaa orodha ya rasilimali kama watu, muda, fedha na vifaa kupanga hatua kwa hatua kunanisaidia kushughulikia kila jambo kwa utulivu bila kuchanganyikiwa au kupoteza muda Tatu ni kukusanya rasilimali. Mradi mzuri hauwezi kufanikishwa bila rasilimali. Kwa hivyo, ninahakikisha kuwa nina watu sahihi wa kushirikiana nao, nina vifaa vya kazi kama kompyuta, programu, au vifaa vya ofisi, nina taarifa za soka au data muhimu kwa mradi. Hapa, ninajua kuwa kila kitu kinachohitajika kipo tayari kabla ya kuanza rasmi. Hivyo, mradi unaanza kwa mwelekeo sahihi. Ya nne ni kwamba mara nyingi mradi unaanza kwa kushirikiana na wengine Hivyo nafanya yafuatayo kuchagua watu wenye ujuzi unaohitajika kueka majukumu wazi kwa kila mshiriki na kueleza malengo ya mradi na matarajio Hii hufanya kila mtu ajue kazi yake, wajibu wake na jinsi ya kushirikiana na wengine ili mradi uende haraka na kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kupanda milima, ingawa siifanyi mara kwa mara sana. Kupanda milima kwangu ni zaidi ya kujitafutia amani ya akili, kujaribu nguvu za mwili na kufurahia uzuri wa asili kuliko kuwa jambo la mashindano. Kile ninapo fikiria kupanda milima na fikiria pia safari nzima, kuanzia mandalizi, kupanda taratibu, hadi kufika kileleni na kuona mandhari pana. Kwanza kabisa, napenda kupanda milima kwa sababu hunipea changamoto nzuri ya kimwili. Kupanda milima kuna hitaji nguvu, pumzi na uvumilivu. Wanzo ni huwa ni ngumu kidogo, miguu inauma na pumzi inapungua. Lakini kadri unavyoendelea, mwili unaanza kuzoea. Hapo ndipo na jifunza kutokata tamaa, kwa sababu kila hatua ndogo inakupeleka karibu na zaidi na kilele. Pili, kupanda milima hunisaidia sana kisikolojia. Ukiwa umbali wa kelele za jiji, simu na msongo wa mawazo, akili inapata nafasi ya kupumzika. Kuskia upepo, kuona miti na kuangalia mawingu kunanifanya nijisike huru na mtulivu Mara nyingi huwa natumia muda hua kufikiria maisha, malengo yangu na kushukuru kwa mambo nilionayo vile vile, kile kinacho nipendeza zaidi ni wakati wa kufika kileleni Unaposimama juu na kuangalia chini Unaona jinsi safari ilivyo kuwa ndefu na yenye juhudi hisia hiyo ndiyo hunifundisha kuwa kila mafanikio maishani ya nahitaji juhudi, subira na kuendelea hata pale inapokuwa ngumu Nifunzo linaloenda mbali zaidi ya kupanda mlima wenyewe Hata hivyo, mimi huwa makini sana, sipandi milima bila ya maandalizi na hakikisha nina maji ya kutosha, viatu vizuri na nipo na watu wengine ikiwa inawezekana Kwangu kupanda mlima sio tu ujasiri bali pia ni busara na kujilinda.